Mimi napenda mziki wajadi kwa sababu inatufundisha mambo ya kale kwa sababu pia historia ya mziki haikwanza kwenye mziki wa kidigitali bali wazee wetu walipenda kutumia mziki wa kale mimi kwangu mziki wajadi naona kwamba naupenda pia.

Hapo kwenye uwezo hapo uwezo ambao ningekuwa napenda kwa nao labda niwe na akili nye wanao ita wale wenye iq kubwa niwe na akili ya ziada ambayo inaweza kufikiria kitu ambacho kipo beyond maisha yetu ya binadamu ya kila siku.

Kumbukumbu ya, nimekuwa na kumbukumbu sana nikiwa niko mtoto. Nafikiri, nilikuwa mtu mpole sana. Pia nilikuwa mpenda michezo. Ila safari pia nilikuwa napenda kusafiri mabasi. Kuhusu sherehe hapana, aliyekuwa pamoja na mimi sanasana naweza sema ni mama yangu. Pia mimi hupenda kufanya kumbukumbu kwa maalum I think birthday, birthday yangu ilikuwa ndiyo ishu maalumu kwangu. Na pia ipi kuhusu kumbuka mambo haya. Na kumbuka mambo haya yakiwa mambo kuwa vizuri yaka enda vizuri na salama zaidi.

Napenda sana kununua vitu mtandaoni. Vitu kama kwenye makampuni ya Ebay Amazon huwa na kiko stone line. Napenda kununua bidhaa ambazo zipo na zipo allocated ni kwenye maeneo yote tofauti tofauti kwa sababu ndiyo njia rahisi kwa angu ya kupata hiyo huduma.

Mimi, pamoja na familia yangu katika muda huwa napenda ku spend nao wakati wa likizo ambako sina kazi nyingi, tupo wote, familia, watoto wote wapo, ndugu jamaa na marafiki. Pia na wenza wao tunashiriki katika hafla tofautitofauti.

Nafahamu vizuri sana nafahamu sababu nina majirani wangu yani ndio kama familia yangu hapa incse imetokea kitu chochote ambacho kinaweza kunidhuru hao ndo watu wangu wa kwanza na wa muimu ambao wanaeza kunilinda au kutoa taarifa popote pale. Kitu ambacho na furaha nacho kama kituke hatari yoyote pia.

Makosa huwa kazini sipatagi makosa japo kuna makosa madogomadogo ambayo marekebisho yake naweza nikasema labda ni uwe on time, uwe focused uwe na akili kwamba kuna kitu ambacho nitakuwa nikifanye, muda huo, yaa, I think ni hiyo.

Mimi pesa zangu pesa zangu naweza nikasema kuhifadhi naweza nikaweka popote pale, either kwenye wallet ama digital wallet kama cryptocurrencies, pia naweza nika save kwenye bank account nafikiria ni hizo sehemu tatu.

Nafikiri mara moja, huwa naenda mara moja, maana huwa sijaumwa kipindi kipindi hiki, kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu, nashukuru Mungu kwa hilo, sijaumwa, ila ni huwa ni mara moja nilivyofanya check-up, kama kuna chuchote kinanidhuru mwilini, hivyo.

Nina mahusiano pia na wafanyakazi, naweza katika kusaidiana, na majukumu mbali mbali, tuna cooperate, tuna fanya vitu pamoja. Yaani cooperate, nafikiri cooperation ndio kitu muhimu sana kati ya wafanyakazi na mwenzangu wafanyakazi wangu.

Nafikiri hapa kuna mtu nishawahi kuenda moshi nishawai kutembelea mto hawa na pia ziwa ziwa victoria welcome wanza nishawai.

Wakati wa furaha naweza nikasema labda kukaa na familia ndo kitu cha kwanza, pili labda naweza nikasema kuangalia 'cartoons' mana napenda sana 'cartoons' huwa inaniweka akili 'refreshed' na 'relaxed' kwasababu napenda kuenjoy sana vichekesho vya 'cartoons'.

Naeza sema na takataka naeza eka sehemu moja au labda naeza nikagawanya kutokana labda na idadi. Kama idadi ni nyingi. Kama idadi ikutafotafoti na nesan kaganya kutukana idadi. Kama siku nyingi nagawanya ya.

Ya, kwa wakati wa baridi ninapenda sana kuoga na maji ya moto. Wakati wa baridi napenda sana kuoga na maji ya moto ili kustimulate mwili, mwili pata joto joto. Mana, nikisema nioge na maji ya baridi hapo itakuwa. Unatafuta either kuumwa au kupata madharula katika mwili.

Manthari ambayo nimeiwai kuiona ni I think ni Switzerland. Switzerland huwa wana mandhari nzuri sana. Napenda Rainforest yao, ilivyo, mazingira ni Greenland kwa hiyoo hiyo ndiyo kati ya nchi ambazo nimesha kuiona.

Mimi huwa nafanya mimi huwa nafanya kazi kila siku kwa hivyo sina siku ambayo ni specific ambayo eti ndio nitafanya kazi vizuri au zaidi no yaani mimi kila siku nafanya kazi yote mbali tu imefanyika.

Mimi napenda kuvaa nguo za aina tofauti tofauti sana sana ba michanganyiko ya rangi. Huwa ndio kama fashion style yangu. Naopenda kuivaa yakaribia. Napenda nivae green kisha nivae blue kisha nivae red, napenda aina hizo.

Napenda sana kuona vitu vipya vikiibuka kama teknolojia maana hasa hivi teknolojia ina mvuto wake ukiangalia kama kumetokea AI pia meta verse yaani vitu ambavyo watu watakuwa wanajitahidi kuvijua maana ndio ulimwengu ulipo sasa.

Mimi napenda sana kuongea ila kuongea sio sana lakini napenda kuzungumza kwa sababu kuzungumza ni short way of communication na mtu kuliko kuandika kuandika inapoteza muda na inachosha pia mikono kwa hiyo naona angalau kuongea ina importance.

Mimi ushauri wa mtu ambaye ana aneyetaka kuanza kazi, ningependa kwanza apate skills, akishapata skills, akishapata knowledge, na advices kwa watu tofauti-tofauti, aneweza akafanya kile alichosomea na akapata kazi mapema tu.

Kwa mda huu, kwa miaka hii ilio pita karibuni sio sana maana, naona kama vile ake isha jichunu kwamba uwe sew mtoto tena lakini huwa sipendagi kuweka picha zangu mitandaoni maana uwezijua. Picha ambazo i nifanya mbaka ni zikafanywa zile picha ambazo nimezieka kule. So I don't sifanyi hiv.

Mimi chakula changu ninachokipenda naweza nikasema. Na kwenda sehemu pa kula. Naweza nikakula popote, hotelini au, hotelini is my favorite naweza nikasema. Labda unaweza kueleza jinsi chakula kina ladha nzuri sana. Ladha yake inavutia, inanukia pia. Mara ya kwanza nilipokula, sikumbuki maana nilikuwa mdogo, kwa hiyo nafikiria hapo imenitoka. Ni nani aliyekuelezea kuhusu chakula hiki nafikiri ni wazazi wangu maana wazazi wangu ndiyo niko sambamba nao. Na mara ya mwisho kula ilikuwa I think I think tulikuwa December last December this elfu mbili na ishirini na tano yeah.

Na mimi mazoezi ya yoga hapana, sijaipa mazoezi ya yoga, tangia, tangia nieze, mimi ni mazoezi ya mpira, mji, nini, kimbia, lakini yoga hapana, yoga huwa anaona, natazama kwenye TV, ndo huwa mara nyingi naonaga yoga ikifanywa huko.

Kujieza kukaa kwenye mstari kwa muda mrefu. Yani naona kama ni uchovu ila ndo hivyo inabidi uvumilie maana huwezi jua utakaechelewa habo ndo unapata kingi zaidi au unapata opportunity zaidi we so. Huwanasabiri najua wakati mwafaka utakaokuja utakuwa bora zaidi kuliko.

Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, napenda sana kukimbia. Kukimbea nipate. Pate mazoezi yangu ya kila asubuhi au jioni na nikipata free time. Napenda sana kukimbia ili nieke mwili fit ya pia mazoezi yanasaidia sana kuondoa magonjwa mwilini. Na pia ukiwa unakunywa maji mengi pia husaidia pia.

Kuna uzoefu wangu niliowahi kuupata na kunishangaza na kipindi ambayo inatokea hii inaitwa solar eclipse ambako jua jua inakaa katikati then dunia inakaa pembeni then mwezi unakaa pembeni yake so hiyo yaani huwaga napenda sana kuona hivo.

Kinachofanya nifurahi sana lets say kwenye maisha yangu ni kuona wazazi wangu wa kifarijika, pia kuona timu yangu bora ya Chelsea Ikiwe na shinda makombe, mataji, tofauti tofauti na peki, iki ikiwa ina shinda katika Tournament ambazo zinakutana nazo kila siku. Ule mchezo wao.

Mimi ujuzi ambao natamani kuimarisha zaidi ni kuna masuala ya teknolojia yanayotaka nijifunze mambo mengi maana ina vitu vingi vya kujifunza, sasa sijapata bado mentor ambaye anaweza. Akaniweka stable ili niweze kuyajua haya mambo.

Kuwa nalipenda na the best lessons, naeza nikasema ni biology. Coz biology ina vitu vingi sana, inazungumza kuhusu dunia, inazungumza kuhusu living things and non-living things. Ya pia wanyama, yaani kuhusu nature na vitu ambavyo, vinatuzunguka pia.

Haa mimi ni mtu wa kuwahi, yaani kama kuna sekta yoyote iile nikipata tu kazi au nikipata nikiambiwa niamke labda kesho saa moja hakikisha yani hiyo siku kama ni kuamka saa moja. Basi nita jitahidi nilale ata saa yani hiyo siku kabla ya kesho niwahi kulala yani kesho asubuhi nifanye kuamka mapema.

Katika kushughulikia muda wangu wa mwisho, naeza nikasema hua naeka ratiba zangu tofauti tofauti naeka ratiba ili niende na hiyo timing kama muda wa mwisho tuseme kama naingia kwenye kipindi wa mtihani huwa naeka vitu faster faster then ili niwe ready kutoka na jambo ambalo naenda kulifanya kwa wakati huo.

Ndiyo, mimi nimezaliwa Dar es Salaam, Tanzania. Mwaka elfu mbili na mbili, jijini Dar es Salaam na mpaka leo nipo na ndiyo nyumbani. Sima tuho same tutumiyama tufutufuti hile ni Dar eslam kunye City Center Tanzania.

Haa mimi ushauri wangu kwa watu ama jamii inayozunguka ni watu kuenda na maadili ambayo inayopenda na pia kuishi na jamii vizuri. Na kujifunza mambo mengi kuhusu teknolojia kuhusu yaani kujifunza mambo mengi hivyo.

Mimi napenda, sio na actually napenda, hila naapenda usafiri kwa nji ya mabasi. Sana sana hizi coach, coach ambazo zaenda mikowani labda. Hila kwa kila siku naweza nikasema tunapanda dala dala ambazo zinakupeleka from one place labda, from one another.

Maziwa maziwa napenda kunywa sana ila uchanganye labda na kitu either chochote au yaani uchanganye eitha na maziwa labda choklete au iwe mixed maana ikiwa mixed huwa ndio inaleta favorite sasa nikinywa vile vile huwa naeza nikajihisi kutapika au kitu kama hicho ya.

Naam mimi tunda langu la kupendezwa naweza sema ni embe napenda sana maembe kwa sababu ladha yake huwa ni nzuri na iko tofauti yaani imeka kifavorite kwamba hii inatambulisha matunda yote kwa naona kama embe ndo the best favorite kwangu yaani.

Mimi kutokana nikianza na nachosoma ni kwamba jukumu langu naoupenda. La kazi ni ile kusupply labda products. Kwa watu mbali mbali wakihitaji bithaa fulani huwa nawapelekea ya hivo na usafilishaji pia ya.

Mimi huwa napenda hali ya mvua. Huwa hali ya mvua ni nzuri sana maana inaleta baridi. Inaleta baridi na pia inaleta usingizi maana mi napenda kulala sana lakini pia nafanya kazi japo napenda hali ya iwe calm iwe imetulia kusiwe na joto kali ya.

Kama ikitokea tatizo kule kazini neweza nikasema labda cha kwanza hatuchambuli ni kwamba tunafanya utatuzi yaani tunakaa chini kuzungumza je tunafanya aje tunasuluhishaje then. Tunapata solution ya kufanya.

Kuhimiza ushirikiano katika timu naweka tu kwenye kundi moja na tu-focus na lengo ambalo maybe litakamilisha kazi hiyo ya huko mbeleni. Hivyo hivyo ni kuweka katika form bora ya uongozi na kufuatilia kanuni tulizopewa.

Mimi kati ya kahawa au chai napendelea sana kahawa maana ndiyo huwa natumianga siku za asubuhi. Yeah, labda unaandaa vipi, wakati ambao naandaa pia ni asubuhi, na pia unakumbuka nini unavyoweka I think siweki chochote, naweka tu zaidi ya sukari, maybe, labda. Na ni mahali gani unapenda kunywa I think popote lakini nyumbani is the best. Unahisi jinsi gani bila kukunywa kinywaji chako I feel normal sijisikii vibaya nikikosa nikipata yeah it's okay.

Mimi usiku huwa napenda. Baada ya kula, huwa nakula then nashika simu au naweza kuangalia tv depend na kama kuna program yoyote ila sana sana naweza nikasema ni ya simu na huwa napenda kwanza kwa kama kuna updates zote then ndio nitaenda kulala.

Mimi napenda sana kahawa maana kahawa ina inapunguza pressure ina hata pia weight weight ya mtu kama ni mzito au anajihisi mnene akinyua kahawa itamusaidia sana yani inaladha mzuri mzuri sana ndo maana naipenda sana.

Mwandishi ambaye ni kuwa nampenda na sinika sema nani kinjekitile vita vya ke vilikuwa ni vinasisimua habari za mapenzi ya mapenzi ya i baina ya watu wawili au zaidi ya hapo kuna mapenzi ndo ili ni kosha.

Nafikiri aliyenifundisha jambo muhimu katika maisha naeza sema ni wazazi wangu maana wazazi wangu ndio walioniweka hapa duniani kwa hiyo wanakupa kila aina ya mbinu kila aina fursa au kila kinacho jitokeza ili kukujuza kwamba usifanye hichi fanya hiki fanya kile hivyo.

Napokea vizuri tu maoni ya watu baadhi ya watu either in negative way au positive way napokea hivyo hivyo jr then tunadiscuss tunaweka chini tunaongea tuna solve pamoja hivyo then mambo yanakwenda vizuri kwa utaratibu sahihi.

Mimi huwa na nafanya asubuhi na jioni vyote ila kusema kwamba which is the favorite one naeza nikasema labda naeza nikasema ni asubuhi na kwa sababu asubuhi nikiwa naenda kazini huwa naeka mwili active then. Ndio naeza sasa kupasha.

Aaa i think inategemea labda nitakacho apply maana huwa siezi nikasema kwa siku either kama ni inaeza ikachuka hata some days ambazo mbaka kuja kujibiwa ya maana email tofauti kama kuna kitu unaweza kuambia kitu au kazi au nini hivyo.

Kwenye mradi mpya wa kazi kwanza kabla ya kuanza kazi huwa nafanya study kwamba nijue jinsi ya kuallocate resources. Pia nahitaji watu, nahitaji fundamental skills, nahitaji vitu vingi sana kwahivo. Ni vitu ambavyo vinaweza kwa ya vikaendesha hiyo kazi nitakayoifanya.

Uzoefu ambao naeza nkasema umenifundisha zaidi ni kazi ya tourism maana nilikuwa nachukua wazungu airport. Na tunaenda nao sehemu tofauti tofauti nlikuwa na mzee wangu pembeni. Tunaenda tofauti tofauti sehemu then tunawaonyesha hapa ni wapi maana wao wametoka nje so they need to study Somethings ambazo hauweko hawajawahi kuona.

Mchezaji ambaye nampenda naweza nikasema kwa sasa ni cole palmer Cole palmer is the best ambae amechukua makombe mawili mpaka sasa akiwa na Chelsea na I think he's gonna be able on the winner kama si uongo mwaka huu au mwaka ujao ya.

Naweza nigasema mazingira ya kazi kuwa mazuri ni vitu ambavyo vinafanya nafikiri ni watu kwanza, watu wakisha kuwa wazuri pia kazi zindakua mazuri na pia mazingira yenyewe yakiwa mazuri kazi pia inakua nzuri kwa hivyo naona kote paki yani ni uzuri tuwa kazi ndo itafanya kazi yoyiko iwe bora.

Mimi napenda kuenda madukani mda wowote ule. Ya kutokana na kutokana na service ambazo ndakose hiyo siku inabidi niende dukani hata kama iwe ni mchana au usiku au asubui so huwa ni mda wote naenda. Nikitumwa ama nikipata free time.

Kike ambayo naipenda sana sana nafikiri ni chocolate. Chocolate cake huwa is my favorite one siajaona ingine. Kwa chocolate naona is the best, the best sauce ambayo ukiweka kwenye keki hivi waeza ukajilamba mwili mzima.

Mimi napenda upepo, napenda upepo kuliko AC kwa sababu gani? Upepo ni naturally, hamna chemical kule, huwezi jua nini kimewekwa ndani ya gari. AC ina chemical pia kuna sumu so inaweza kuaffect pia lungs zako yeah hivyo.

Weekend huwa napumzika, sana sana jumamosi juma pili huna napenda kupumzika. Kwenda mahali fulani au kwenye mgahawa I think no siyo sana mambo ya kawaida ninayo yafanya naweza tu kufanya usafi basi ni nani ambao najiskia pamoja nao i think either mchumba wangu au mama yangu au wazazi wangu wanahitaji kupumzika au kufanya mambo mengi nafikiri kupumzika hivyo.

Sumbui niliamka kwanza nikafanya usafi, niliamka kwenye saa I think kwenye saa mbili. Na kitu cha kwanza nilichofanya ni kufanya usafi kwanza kula ni nikunywa chai ya asubuhi. Sikuenda kazini leo maana leo ni Friday, nilijisikia pia vizuri yeah.

Mchi ambayo naipenda kuitembelea au kushiriki ni finland i think ni kwa sababu napenda kuona snow snow iko nyingi sana kule pia una kumbuka kitu fulani kuhusu nchi hiyo, watu hao wana amani sana. Ya, ungependa kuna zao nini ungependa kuna huko, ningependa kuna tu zile snow. Ya na mambo mengine ambayo sijayajua bado. Unahisi nini unapofikiri kuhusu safari hiyo, najihisi furaha sana sana tena sana.

Hali ya hewa ya leo ni tulivu sana, kuna kaupepo kidogo maana, ninapokaa kuna kaupepo leo ni mawingu tu, na pia kusikia nahisi baridi, nimevaa nini, I think nimevaa kawida tu. Je, unapenda aina hii ya hali ya hewa sana sana. Je, unataka kufanya nini katika hali hii ya hewa, ningependa tu kurelax na familia hivyo. Kwa hivyo.

Mimi naeza taratibu wangu wa asubuhi inaeza nikasema labda kufanya kwanzo usafi. Kila nikiamka asubuhi. Na pia nikipata breakfast. Na kuamka napenda kuamka mida ya saa mbili au saa moja nikiwai. Ni mambo gani inahitaji kufanywa kabla ya kuondoka I think. Unatulia kwanza kuruhusu mwili ufanye warm-up then uende kufanya kazi. Unahisi vipi kuhusu asubuhi zako, najihisi amani na utulivu.

Naeza nikasema labda kustarehe. Na weka kwanaa mziki nikiweka mziki then mambo mengine ya tafuata najua tu kustarehe utakuja au naweka tu cartoons na pumzika nao na cheka nao mpaka siku inaiisha.

Na mahusiano huwa yao mazuri sana. Tuna umoja, tuna zungumuza mengi kuhusu future, kuhusu past, kuhusu masomo yangu, kuhusu wadogozangu, so tunaongea mambo mingi. Mausiano huwa ni mapana na ni muimu pia katika familia.

Mimi huwa kazi zangu huwa napanga kwa ratiba. Nimeeka ratiba na naifata ratiba yangu au timetable niliyoiweka kutokana na siku hiyo ambako kuna kazi. Kwaio kuna mda wa kupumzika, kuna mda wa kufanya kazi, ya hivyo.

Aaa ndiyo napenda sana kujaribu vyakula vipya sana sana napenda kujaribu kuna nchi labda kama italy au finland ya napenda kuona vyakula vyao hata papa afrika baadhi ya nchi wao wanakula vyakula tofauti na vya kwetu. Kwa hivyo.

Mimi kupata marafiki wapya. Naangala kwanza na jinsi mienendo yao ilivyo. Hata kama nikipata sehemu yoyote hata kama ni mitandao ya kijamii naeza kaa hata mitaani, shuleni au wapi huwa naangalia mienendo then tunakubaliana then namapproach sio kwamba tunakubaliana then namfuata then tunakua kama friends.

Mi siku kuu uwa napenda kusherekea wakati wa wanafamilia uwa tunasherekea kwa pamoja, tunaandaa events, tofauti tofauti ya hivi wanazangasama events, sasa na kipindi cha christmas au mwaka mpya na familia nzima.

Kuna kujilinda sijai pata matatizo ya mtandao lakini naeza nikasema kwa kujilinda unaeza uka ukareporti idha kwa kampuni usika ambayo na unona haiendeni na haiendeni na wewe kutoka na vatisho pia kuripoti kwenye vituo vya polisi.

Sanasana napenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu ndio njia ya kama kufanya zoezi ukiwa umeboreka ukiwa umetulia unafanya kazi zako aitha kudeki kuoshe vyombo au kufanya kitu chochote unachokiona hakijakaa kwa utaratibu wake.

Hapa na hapa na mimi sipendi hizo hadithi kwa sababu hadithi za ajabu mimi naweza kuogopa ama naweza nikatishika so huo si staili yangu ya mimi napenda hadithi za kusisimua ila za ajabu ajabu hapana kwa kweli.

Huwa nafanya mara kwa mara. Huwa nikipata time, huwa nikiwa free, nafanya mara kwa mara ili kuweka mwili safi kwa kuondoa uchovu pia na magonjwa mwilini. So, nikipata muda, nafanya mazoezi madogo madogo.

Mimi napenda mziki ya bongo, bongo flava ya diamond, je unakumbuka mwimbaji wa bendi? Mwimbaji ni Diamond platnumz na muziki yake huwa ni anaiba mziki ya kawaida sana mapenzi ya idha ni wakati gani? Mimi huwa nasikiza wakati wowote ule. Unajihisi jinsi gani muziki ukicheza? Najihisi kuwa na amani na furaha.

Mimi napenda kupiga picha sema kwa sasa sio sana kwa sababu, mambo yameshakuwa mengi. Pia nahitaji ujuzi wa mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo, mambo ya picha tushawaachia wadogo zetu waendelee. Nahizo talent lakini sisi watu wazima hapana.

Kitabu ambacho nilipenda sana ilikuwa Kinjeketile, na ilikuwa napenda kusoma kwa sababu ina hadithi ya wapenzi wa muziki, ndiye huyo Kinjeketile. I think ni kitabu ambacho tulifundishwa shuleni hasa somo la Kiswahili, ndiyo maana nikakipenda. Kitabu kingine cha mwandishi huyo. Yes, kama ikitokea nitakisoma pia.

Napenda sana kujifuza mambo mapya kupitia labda televisheni au simu au laptop. Napenda kujifunza mambo mapya kutokana na ukuwaji wa teknolojia katika bara letu la Afrika ausehemu yoyote ile.

Mimi wakati nikiwa nyumbani huwa napata furaha kwa kuwa na ndugu zangu, kuwa na wazazi wangu pamoja na pia yaani napenda pia kukaa na familia, kuenjoy kuangalia tvs, kila mtu anapenda kuangalia kitu chake yeah.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni upendo. Upendo baina ya watu wawili au uzaidi pia watu wawe na mapenzi ya mungu wamheshimu baba na mama, na wakubwa, na walezi Ya, naeza nikasema kwa ufupi ni hivyo.

Kuhusu mtaa wangu naupenda kwa sababu naupenda kwa sababu tuna ushirikiano, tuna vision ambayo yaweze ikapeleka kwa mbaa. Watoto wetu au wadogo zetu na pia wazee wetu watakuwa wapi kwa miaka mbele So, kila mtu ana vision yake ameiweka.

Najihisi vizuri sana kutokana na kazi na kazi nazo sifanya na pia na juudi nazo sitia. Kwa hiyo naona kama napata matokeo sahihi na huwa si fanyi ujinga katika kazi zangu ata mara moja.

Wakati nikipata mapumziko kazini huwa napenda sana kupeluzi mtandao na pia kujifunza mambo mapya na kupata ilimbo zaidi na kazi ninayo fanya huwa napenda sana kujifunza mambo mapya katika kidijitali kupitia hizi platforms ambazo kukune simu zetu wa laptops.

Mimi napenda kupaka rangi maana kuchora hapo ni mtihani mimi kuchora hapo siwezi kwa kweli. Kuchora labda unipe picha ni kuchoree na itachukua muda lakini kupaka rangi nafikiri. Haitachukua ata dakika mbili nitakua nishaa maliza hivo.

Aaah tabia ninayopenda kwa wengine ni naeza zangasema labda ni umoja wa watu wana umoja watu wawe na upendo watu wawe na muonekano mzuri pia huwa inasaidia huwa inaleta mapenzi kati ya mtu na mtu.

Mimini napenda njumu. Njumu huwa napenda sana kwa sababu ni viatu vya michezo ambavyo vinafanya mtu anakuwa mtu anakuwa anacheza mpira huko kila siku. Mimi napenda mpira kwa hivyo njumu ndyo kiatu changu the best.

Mimi huwa nasikilizaga sana sana bongo flavor au miziki ya nje ya wenzetu huko nje. Kina Stephanie Delon sujui kina Diamond Platinumz wa Tanzania So huwa anapenda sana kusikiliza mziki yao huwa inaleta maasa kwenye jamii.

Mimi kwa sasa natumia wi-fi wi-fi coz nikitumia data data huwa inaenda ya faster kwa sababu na vitu ninavyovitumia saa hivi ni vingi na huwa data haitoshi naina sasa unaona kama wi-fi is the best wi-fi is the best kwenye either sim au tv au popote pale.

Mji ambao napenda kuutembelea. Naweza nikasema kuna Helsinki ambao ipo nchini Finland. Kuna Seoul ambao ipo nchini Korea. Pia kuna I think kuna nini kingine New York nchini Marekani. Yeah hizo.

Hapaana michezo ya ubao kwanza hata siifahamu ila nilikuwa naona waze wetu wana wanaiperform kama mchezo na wanafurahia lakini mimi mchezo wangu maybe hapa chess either chess or draft kitu kama hicho.

Sana sana sana napenda napenda sana kula popcorn maana popcorn huwa ina motivate inavuta vibe fulani hivi vibe ambalo yaani ukila ukiwa unatazama movie cinemas au netflix huwa unaenjoy sana na ina ladhaa nzuri sana.

Filamu ambayo ninaweza kuipenda zaidi ni the avatar, wale skydivers. Unaweza kushaiki ni filamu gani? I think 'The Skydivers' na ni action pia. Unakumbuka mara ya kwaza? Mara ya kwanza I think nilikuwa darasa la siujui la ngapi, siujui primary? Nimuda sana. Alieleta hami wa filamu hii, director anayeitwa James Cameron ndiyo ilikuwa nzuri. Na kupenda kuiouna tena? Ndiyo ningependa kuiona tena muda wowote huyo.

Ndiyo, nimeshawahi kulima nililima nikiwa secondary ya mideus kule. Nililima sana, pia jeshini nili lima, tulilima mpunga, tulilima mahindi. Ya vitu vingi sana, nilipata ujuzi kule wa kulima pia mazao tofauti tofauti.

Kuwasiliana nao, huwa natumia chombo cha simu au either by email au by SMS au kwa kupigia kupitia chombo cha digitali. Yeah na kuwapa taarifa ambayo kama nitakuwa nayo kwa wakati huo yeah.

Mara nyingi huwa nacheza na mdogo wangu maana mdogo wangu ndo yupo hapa almost all day kwa hivo yeye ndo hunipanga furaha huwa nazunguka na yeye muda wowote namsubua subua nacheza naye mpira naye maybe games hivyo kitu chochote.

Hapa kuna mfereji sijajua bado sijajua mfereji gani unao zungumzia au labda kama inaeza kuwa ya tamthilia tamthilia almost karibia zote za ganga ya lakini mfereji hapa ili neno sijalikariri au sijalielewa linahusu nini.

Apana mimi napendelea suruali kwa sababu mimi ni mwanaume huwa navaa sana suruali. Kwa sketi hapana, sketi hizo niza dada wenzetu hawa ambao hiyo ndi nikutokana maumbile yao lakini sisi wanaume tunavaa na suruali Ya.

Mhm watu ambao wanasifa watu ambao wanaonea wenzao watu ambao wana mahovu mabaya watu ambao wana tenda sana dhambi huwana wachukia sana kwa hiyo sependagi ye ni wawe karibu yangu so tunaeka distance.

Hmm hapa kuna chakula cha kigeni hapa. Hmm mimi ambacho chakula ambacho labda naweza nikasema. Kula nilikula sijui hotelini sasa. Sikumbuki lakini nafikiri nishawahi kula kitu kama spices hivi yani sijui sijui yani.

Neno rangu la siri huwa nasemi ya kutunzia mbako inaezaka kwene notebook Aopia kwenye ya I think notebook ndo is the best safe place na na zaka nikaitumia kui hide kule.

Kuhusu ndoto yangu. Sijui nilikuwa nawaza nini? Saba kucheza mpira. Kushiriki mahali uwanjani labda. Ama pia ningeenda mjini. Ningependa kucheza mpira huko. Ningependa kusafiri na wazazi wangu na kuenda kutembea na kuona mengi. Mmh.